Jee, umewahi fanya yoga? Hapana, kuna zingine, ni ngumu, kuna zingine sijawai jaribu kufanya, but mimi huona, huona watu wa kifanya. Hiyo yoga. Mimi naogopa, nikifanya naweza anguka, naweza umia, juu siko lazima ukuwe umejifundisha kuzifanya ili usianguke. Juu, ukianguka unaweza umia, unaweza vunjika mkono, unaweza vunjika mguu.

Niambie kuhusu timu bora ya mpira wa kiragbi wa kimerikani. The mens The men's eagles ndiyo timu bora katika ragbi kiamerikani. Hiyo ndio imerankiwa na imepewa number fifteen kwa zote. Unezapata kuna si amerika ndio ina ineza kiwa inaongoza katika kiragbi. Unezapata hizi macountry zingine ndo zinaongoza. Yenye iko bora ni the men's eagles ndo unapata imerankiwa namba kumi na tano katika dunia yote.

Una penda kucheza ngoma, ngoma yenye ikona sauti kubwa mi sipendi, mi napenda place imetulia. Na kama basi ni ngoma, iwe ni ngoma, yue ni ngoma, yue ni ngoma, yue ni ngoma za mungu, ya kumsifu mungu. Nacheza na ile sauti yenye haiko juu. At least hapo napata maneno, napata kujieleza. Ikikuwa sa zingine ipate kama niko na zangu, zenye nafikiria, nikisikia ngoma, narudi sawa.

Unafanya ni wakati unihitaji msaada kazini. Kwa sasa mimi siendi kazini. Kwa sasa mimi niko kwa nyumba. Niko hapa na lea nina mtoto mdogo. But wakati nilikua kazini. Sidhani kama kuna siku nilifanya kitu kutaka msaada. Ama may be inalinga ni msaada yupi tunaongelea kwa sasa. Kama ni msaada wa chakula ama msaada ya nini unapata. Hiyo kampuni yetu ilikuwa inatoa kwa kila mwezi, inatoa shilingi elfu tano kwenda kusupport wale watoto wasiyojiweza.

Niyambie kuhusu njia unayo tumia kupumzika. Unaweza kuweleza nini unacho kufanya kutulia. Mimi nikitulia. Napenda kunini, not sifanyi mazoezi, but nafanya meditation. Maybe nichukue hiyo siku niamue tu leo nataka kupumzika, nataka kusoma biblia, nataka kuomba, nataka kumeditate. Jee unakumbuka wakati unapo jifunza njia iya kupumzika. Siezikumbuka but saa mjena kuja tu yenyewe. Juu huwezi mtu hawezi kuwa ati unafanya kazi kutoka asubuhi tu jioni. Kuna masaa tu nazima tu mimi ikifika saa kumi. Tu saa kumi na mbili mi napumzika. Na hio nyakati napumzika napenda kufanya hivi. Sa mi hupenda kusoma biblia.

Jee unapenda kuvaa kofia, ina, ina, ina, ina, ina, sipendi kuvaa kofia, but mi huvaa kofia, nyakati nywele yangu imaharibika, na nataka kuenda mahali, sa nitavaa kofia, ili ifiche, hiyo nywele kuharibika, unapata hiyo nyakati sijasonga, sijasuka nywele, ninafaa niende mahali, sa itabidi nivae kofia.

Jee, unanunua vitu kwa kutumia simu, ndiyo. Mimi ununua chakula nikitumia kulipa na simu. Nalipa na mpesa, then enda buy goods. Ama hizo tunatumia simu kununua vitu. Saa niseme nimenda, nimenda dukani, kuna kununua chakula, ntatumia simu kulipa. Kama nimenda kwa kwenye, kwenye sokoni, kununua manguo, ntatumia simu kulipa.

Je? Wewe ni mtu au ubinifu? Mimi ni mtu. Mimi ni binadamu. Mimi mwenyewe. Mimi ni mama. Mimi ni mwana mke. Mimi ni mtu. Mtu mtu mtu. Mimi si ubinifu. Mimi ni mtu kweli.